Mimi napenda sana kuimba kwa sababu napenda nyimbo mbalimbali hata nilipokuwa katika shule ya upili nilikuwa katika muziki katika klabu ya muziki na pia napenda sana kuimba nikiwa kwenye bafu naoga wakati wowote mimi ninaposkia wimbo ambao naujua mimi huimba na kufurahia na kucheza.

Sherehe yangu ya kupendezwa ambayo inaeza nipendeza ni wakati ninapokuwa nasherehekea kuhusu kuzaliwa kwangu. Siku hiyo mimi hupendezwa kwa kuwa naweza kula keki, naweza kualika rafiki zangu, tukaketi pamoja, tukafurahia na pia siku hiyo ni nzuri kwa sababu naweza kupata zawadi kutoka kwa watu ambao wananipenda.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati, mimi huandika mambo yote ambayo nafaa kufanya kwanza katika hiyo kazi, kisha mimi huakikisha ya kwamba nakumbuka wakati ambao nafaa kuwasilisha kazi hiyo kwa yule ambaye amenipatia, na pia mimi huakikisha ya kwamba natia bidii katika kazi yangu na sikui na uvivu wowote.

Napenda sana kusimamiwa kwa vile napenda kuchukua masharti kutoka kwa mtu. Nimezoea kuwa chini ya mtu na kufanya mambo kulingana na vile yalivo andikwa mimi ninge napenda kutumwa, napenda kuambiwa fanya hiki, fanya kile kwa hivyo ninge penda sana kusimamiwa wakati wote.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda kwa sahii, ni kipindi kinachoitwa Jova, ni kipindi cha wahindi, wahindi wameigiza kipindi hicho, na ni kipindi cha mahusiano ya kimapenzi, na ni kipindi ambacho kina watu kadhaa ambao wanakaa vizuri, ni wa sura nzuri, wanaopendeza sana.

Chakula cha kigeni mbacho nimewai jaribu. Najua ni chakula ambacho kitashtua wengi na ni chakula ambacho si kwa si kawaida kusikia kwamba mtu amekikula. Ni chura. Nimekula chura. Au sijui niseme vyura. Nimekula chura na ni chakula ambacho kili nifuraisha. Kwa maana si chakula ambacho kimezoewa na wengi.

Mahali ninapoishi ni mahali pazuri sana, ni mahali ambapo hakuna kelele nyingi, ni mahali ambapo kuna watu wengi wazuri, ni mahali ambapo hatuwezi kuvamiwa, ni mahali ambapo usalama ni mzuri kabisa, ni mahali ambapo tunaweza kufika kwenye duka kuu kwa haraka, na pia ni mahali ambapo tunaweza kufika kwenye barabara kuu kwa haraka.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa waziri katika nchi yetu, ningependa kuwa waziri, waziri wa maswala ya elimu, ningependa sana kuingia kwenye siasa ili nikaweze tu kukua kusimamia wenzangu katika nchi na ningependa sana kuwa waziri, hiyo ndiyo ndoto yangu kubwa ni nayo maishani.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda mahali ambapo kunaitwa Zanzibar. Hiyo ndiyo likizo yangu ya ndoto. Nimesikia watu wengi wakiongelea mambo mazuri kuhusu Zanzibar na ningependa kuenda huko hivo ili tu nikaweze kuona yale yanayoendelea huko na kufurahia na kukaa kule. Nikapige picha, nikakule vyakula vya huko na nikafurahie kuona majumba yote huko.